Udhaifu wangu mimi ushughulikia kwa kujifunga pale ambapo sijiwezi iwapo nina udhaifu katika kitu fulani Mimi hutia bidii na kujifunza jinsi kitu hicho kinachojifanya kinachofanya Pia mimi huketi karibu na wale watu wanaojua venye au vile hicho kitu kinafanyika.

Kinacho nifanya nifurai sana ni wakati tarehe yangu ya kuzaliwa inapowadia. Hii siku mimi hufraia sana na kwa hivyo mimi huburudika na marafiki, mandugu, majirani na kila mmoja. Pia katika wakati huu sisi hucheza pamoja na huketi chini ili kusikiza watu wa maana na story za maana ambazo zinaleta burudani katika maisha yetu.

Mimi hujilinda kutoka kwenye vitisho vya mtandao kwa kuepuka kwa kuepuka kuwafuata watu wanaya wasio na maana katika maisha yangu ama wasio nisaidia katika kitu chochote. Hivo mimi ufata watu wa maana na watu wenye msaada katika maisha yangu pekeyake na kuepuka wale wasio na maana katika maisha yangu. Hii imenisaidia sana kuepuka vitisho katika mtandao.

Ndio, mimi huwafahamu majirani wangu. Majirani wangu ni watu wema sana. Wananisaidia wakati wowote nina shida ama kuna jambo. Majirani hawa ni wema sana katika maisha. Maana wanakusaidia na wanakufanya usije ukaboeka mahali hapo. Mahali ninapoishi pekee yangu. Pia majirani hao sisi husaidiana wakati wa shida na wakati wa raha. Wakati nina sherehe mii uwahalika majirani wangu na hali yao wakati wanasherehe huwalika, hunialika ili tusherehekee pamoja Pia sisi husherehekea pamoja, huenda kutembea pamoja na pia kucheza pamoja na majirani wangu.

Mimi uwashugulikia wateja wangu vizuri wanapokuja. Kwanza mi uwakarabisha kasalama na furaha tele. Kisha mi ufuatisha na kuwaeleza shida yao ama wanavyotaka niwashugulikea. Hiyo unisaidia kwa fanyia kazi yao kufanya kazi yangu vizuri.

Wazo nzuri ambalo ninalo siku ya leo ni kwa kuwa kwa yale Mungu amenitendea kila siku. Ameniwezesha kufika siku nyingine, kuona mwanga wa siku nyingine. Hii ni wazo njema sana ambalo naburudika kulihisi na kulishuhudia. Hii nina kwa hivo ninafuraha sana na wazo hili. Pia ninaona siku yangu nawaza kuwa siku yangu itakua njema na yenye manufaa kwa kila moja ambayo yuko karibu nami.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya kinjana, kinjana, hii rangi naipenda sana, kwa sababu ni rangi ambayo ilikuwa ya vazi langu la shule nikiwa mchanga nikiwa mchanga, mtoto mdogo, kabla sija kuwa mkubwa sana. Rangi hii naipenda sana, na pia watu walio karibu yangu wanaipenda sana.

Ndiyo mimi hupenda kupika kwa sababu hakuna mtu asi kwa sababu napenda kula kwa hivyo lazima nipende kupika maana unachokipenda lazima ukienzi pia naenzi sana kupila maana ni muhimu kupika chakula kitamu na sipendi mtu anaponipikia chakula kiovuu kwa hivyo kwa sababu ya hiyo mimi hupenda kupika chakula mwenyewe.

Mimi husherehekea mafanikio ya timu kumpongeza kila mmoja aliye shughulika na kuhakikisha kuwa mafanikio haya yametimia Mimi humfikia kila mmoja na kumpongeza moja kwa moja Kisha mimi hutafuta kitu tunachoweza kusherehekea tukiwa pamoja kama vile kusherehekea tukila kitu kama keki aina ya chapati ama pia tunaweza sherehekea tukinywa kinywaji kama vile soda Hii kuburudisha sana binadamu wanapo sherehekea mafankio yao.

Mimi hupenda chai, chai ni muhimu sana katika maisha ya binadamu Kwa kuwa chai husisimua mtu humfanya awe mchangamufu na mwenye afya njema Pia chai ni nzuri nyakati za asubuhi kabla ujaenda kazini Hii hukusaidia kutoa baridi mwilini na kukua mchangamufu siku yote Pia chai ni aina moja ya kinywaji ambacho ni bora sana kwa watoto kwa hivo mi hupenda chai sana.

Mimi hulala masaa matano kila siku. Hii ni kwa sababu ya kupumzisha akili, kupumzisha mwili. Ili ukaweze kufanya vyema siku ina itakayofuata. Kwa kuwa siezi lala sana maana usingizi mwingi huleta umasikini. Kwa hiyo mi hujizuia na usingizi mwingi. Ili nipate mafanikio maishani na kila kitu ninachokifanya maishani.

Mafanikio ya kibinafsi na ya dhamini kazini ni mafanikio nilio ya pata Nilipopeana matokeo mema na report njema katika kazi nilio pewa na bosi wangu Hii nilifanya bora zaidi na kiasi ambacho ilivutia kila mtu na kunipongeza kwa kazi njema niliofanya na kufraisha kila mtu.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hutoa vitu vyote vinayoweza kunisumbua ikiwemu interneti ama social media ama na pia hutoa kwenye story nyingi. Hii kuepuka tu shughuli, kuepuka vitu visizoweza kunisaidia ninapofanya hiyo kazi. Hii imenisaidia sana kufanya kazi haraka wakati kuna msongo wa kazi, katika kazi.

Ndoto yangu kubwa ni kuona mwkozi wangu yesu hamejulikana katika mataifa yote ya dunia. Kila pahali, kila mahali, kuanzia kwa vijiji, adi kwa miji, adi kwa majiji. Na nji zote ziwe zinamjua mwenyezi mungu. Hii ndo ndoto yangu kubwa na ningetamani sana ikaweze kutimia siku moja maishani mwangu.

Mimi hufuata timu inayoitwa Manchester United. Timu hii hunifuraisha sana na hunipendeza sana kila mara ninapoitazama ikicheza. Pia huniburudisha sana wakati wowote inapocheza. Na ina wachezaji mashuhuri kama vile Bruno Fernandez na Mbeumo. Hao wachazaji wananifurahisha sana wanapotia, wanavyotia bidii na wanavyojisukuma ili maisha iwe mema.

Mwezi ni nao upenda sana wa mwaka ni mwezi wa disemba. Huu mwezi huwa bora sana na huwa washeree nyingi. Mwezi huu familia huja pamoja na kusherekea pamoja. Pia marafiki huja pamoja na kusherekea pamoja. Hii imenifanya kujua mengi kuhusu marafiki wangu. Kusherekea mengi, kusherekea pamoja na wazazi. Hivo kunifunza jinsi maisha yao ilivyo kuwa awali.

Ndiyo, mimi hupenda hadithi za ajagu. Hadithi hizi, hutufunza kuhusu mambo tofauti ya maisha, kama vile, kama vile, wanyama walivyoishi na walivyoongea. Hii hutumika kutufunza mambo tofauti katika maisha, jinsi ya kuishi vyema na wenzhletu, jinsi ya kutowaamini watu usiowajua na jinsi ya kutegemea mwenyezi mungu pekee katika maisha yako kila siku unapoishi duniani.

Mimi upenda kufanya kazi na wenzangu. Hii hutusaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa wepesi zaidi. Maana unapofanya kazi pekee yako. Hiyo upunguza, hiyo ukuwekea uzito wote. Ilhali mnapofanya wengi kazi hukua rahisi na upunguza uzito upande moja. Hivo mii upenda kufanya kazi ili ninashiriki na wenzangu. Ka kila kitu ninacho kifanya, kazi huwa rahisi, tunapofanya tukiwa wengi na kila mmoja anapofanya, anapojua vizuri zaidi.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza na watoto, kwa kua hii hutufanya tukae pamoja na mimi kama babao na kuishi vyema. Hivo pia, kucheza na hao, hufanya watoto hao wafunguke na nijue siri zao na shida wanazozipitia. Hiyo hunifanya kujipanga na kujianda na kuwasaidia pale ninapoweza ili wasikumbane na matatizo bila mtu wakuzitatua. Hiyo imenipa fursa ya kujua wana wangu zaidi na kuwaelewa zaidi wanavyoishi na wanavyotaka maisha yao yakue. Pia tunapocheza mimi huwafunza dini na desturi za jamii yetu Hivo wasije wakajipata kwenye tatizo lolote wanapokuwa wakubwa Hii imewasaidia sana kwa maisha yao na kusonga vizuri Pia imefanya wakawa watu wa maana katika jamii kukua wanatunza mazingira na wanajifunza kupeana hiyo imenipa raha sana ninapocheza nao.